Ningependa kushiriki au kuunda mkono timu ya Patriots na ipenda timu hii kwa sababu ya roho ya kupambana hadi mwisho, ushirikiano, mzuri kati ya wachezaji na historia yake ya mafanikio. Na kumbuka mchezo mkali sana ambapo timu ilipambana kwa nguvu hadi dakika ya mwisho. Ninapenda zaidi mchezo wa mpira wakirugbi kwa sababu unahitaji nguvu, mbio na ushirikiano wa hali ya juu. Ninahisi furaha, msisimiko, na wakati mwingine wasiwasi, huwa najawa na matumaini, na fahari, hasa ni na pona timu ikicheza kwa juhudi na kujituma kuwakilisha mashabiki wake vizuri.

Leo ninawazo zuri la kutumia siku kwa njia yenye manufaa. Ni vizuri kupanga muda vizuri, kufanya kazi muhimu kwanza, kisha kujipatia muda wakupumzika au kujifunza jambo jipya. Pia ni siku nzuri ya kuwasaidia wengine au kufanya kitu chenye kitacho kitakachoboresha hali yako na ya watu wanaokuzunguka.

Naam, kwa wastani ninatumia simu yangu kwa takriban saatano hadi saa sita kila siku Programu ninazozitumia zaidi ni Whatsapp kwa ajili ya mawasiliano na familia na marafiki YouTube kwa ajili ya kujifunza mambo mapya na pia vivinjari vya wavuti yani browsers kutafuta taarifa mbali mbali simu imeni rahisi shia maisha sana inanisaidia kufanya malipo ya bili, kutafuta ramani Ninapukua safarini na kunifanya niwe karibu na watu wangu wa karibu Hata kama wakombali kijiografia Ninaona muda mzuri wakuzima simu ni saa moja kabla ya kulala Hii inasaidia akili kupumzika na kuepuka mwanga wa simu unaweza kuvuruga usingizi Pia inatoa nafasi ya kutafakari siku iliyopita.

Wakati wa jua kali, mimi hupenda kukaa mahali penye kivuli na upepo mwanana huku nikinywa maji baridi ili kuburudisha mwili. Mara nyingi, mimi hutumia muda huo kupumzika nikicheza michezo miepesi au kutazama video fupi kwenye simu yangu. Pia ni muda mzuri wa kusoma kitabu au kuskiliza mziki, mtulivu ndani ya nyumba ili kuepuka joto kali la nje.

Tabia ya watu inayunichukiza zaidi ni kutokuwa na heshima kwa wengine kama vile kuchelewa kwenye miadi bila kutoa taarifa. Pia, sipendi watu wanaotumia simu zao kwa sauti ya juu mahali pa umma kwani inavuruga utulivu wa wengine. Mimi hupendelea watu wanaojali hisia za waliokaribu nao na wanautumia teknolojia zao kwa ustaarabu bila kuleta kero.

Mimi hupenda sana kutazama filamu za kusisimua na zile za sayansi za kubuni. Filamu hizi hunivutia kwa sababu ya hadithi zake zenye mafumbo na teknolojia za hali ya juu. Kutazama filamu hizi kwenye kioo kikubwa na chenye rangi ya ngavu, ufanya picha ionekane halisi na inye mvuto wa kipeke. Jambo ambalo unifanya nifurahie kila dakika ya simulizi husika.

Ndiyo, mimi hupenda kueka picha zangu mara chache kwenye mitandao ya kijamii, hasa zile zinazohusu safari zangu au nyakati nzuri na marafiki. Kwa kawaida, mimi hutumia kamera bora ya simu yangu kupiga picha zenye rangi halisi na mwonekano safi kabisa. Hata hivyo, mimi ni mwangalifu sana kuhusu faragha, kwa hiyo ninaweka picha ambazo ninafurahia kuzishirikisha na ulimwengu bila kuingilia maisha yangu binafsi.

Chakula cha jadi ninachokipenda zaidi ni ugali, kwa mboga za majani na samaki wa kukaanga. Huu ni mlo unaonirudisha kwenye asili yangu na kunipanguvu ya kutosha kwa siku nzima. Na penda jinsi ladha ya samaki na inavyoendana na kachumbari pembeni na maranyingi mimi hupiga picha ya mlo huo kwa kutumia kamera ya simu yangu ili kushurikisha na marafikizangu kwa sababu picha hutoka na rangi za kuvutia sana.

Ndiyo, nimeshawahi kuenda kwenye maonyesho ya sanaa na nilifurahia sana tajriba hiyo. Ninapenda kuangalia michoro na sanamu ambazo zinaonyesha ubunifu wa hali ya juu na kuelezea hadithi za kitamaduni. Nikiwa mdogo, nikiwa shuleni, tumepelekwa katika maonyesho ya sanaa mara mingi na nilifurahia, ilikuwa wakati wa furaha na rafiki zangu. Ni sehemu nzuri ya kutulia na kupata msukumu wa kufikiria.

Kumbu kumbu yangu nzuri zaidi ya shule ni wakati wa mpumziko ambapo tulikuwa tunacheza michezo ya asili na marafiki zangu uwanjani. Na kumbuka pia furaha ya kufanya vizuri kwenye masomo ya sayansi na jinsi tulivyo kuwa tunasaidiana kusoma maktaba. Nam, nilikuwa nikipita mitihani na hiyo ilikuinafanya nifurahie kweli kweli.

Ndio, inahifadhi vitu kadha vya thamani kwangu. Hasa kumbukumbu za familia na picha za safari zangu muhimu. Pia, nina thamani sana zawadi ndogo ndogo nilizopewa na watu ninaowapenda. Kwani kila nikiziona, zinanikumbusha upendo na urafiki wa dhathi tulio nao.

Ndiyo, nimesha kuenda kwenye tamasha la muziki na ilikuwa ni ya tajiriba ya kusisimua sana. Ninapenda hali ya msisimiko umati wa watu na kusikiliza bendi, zikicheza muziki, mbashara, jamba ambalo hunipafuraha kubwa. Naam, nimeenda kwenye tamasha la muziki, haswa muziki wa msani m moja anayeitwa wa burnaboy na ilikuwa siku ya furaha sana kwangu.

Malengo yangu makuhuu kwa kazi yangu ni kuendelea kujiendeleza kitaaluma na kuwa mtaalamu mbobezi katika nyanja ni nayufania kazi ili niweze kutuwa mchangu wenye tija. Napenda sana kutumia teknolojia kurahisisha kazi yangu na pia lengo langu ni kufikia uiano mzuri kati ya kazi na maisha binafsi ili niweze kudumisha furaha na ubunifu katika kila jambu ninalofanya.

Mimi hupenda sana kiki ya chokoliti yenye unyevu. Ladha yake zito na tamu hunifurahisha sana. Hasa ninapoila kama kitafunwa wakati wa mchana. Sana sana naipenda kuikunywa na soda. Na pia mimi ufurahia keki za matunda nyakati flani. Kwa sababu ya ladha yake ya asili na wapisi wake.